Jee, umewai kujiuliza kwa nini mwanzo wa kazi mpya ni kama kupanda mbegu shambani. Kila mtu anapopata nafasi ya kwanza kazi mpya, anakuwa na matumaini na pia hofu kidogo. Ushauri wangu wa kwanza ni kuwa na subra na kujifunza taratibu. Pili, heshimu kila mtu kazini kuanzia wenzako hadi wakubwa wako kwa sababu, heshima hujenga urafiki na kuimarisha ushirikiano. Tatu, kuwa na bidii na kujitolea kufanya kazi zako kwa uaminifu, hata kama ni ndogo.